Ndiyo nimewahi shiriki mashindano kadhaa katika maisha yangu hasa wakati wa shule mashindano ya kwanza niliyo kushiriki ilikuwa ya usafi wa mazingira. Tuligawanywa wakatika vikundi na tukapewa jukumu la kusafisha maeneo tofauti ya shule. Nilijifunza nidhamu, ushirikiano na umuhiumu wa kutunza mazingira yetu. Kikundi chetu kilishinda na tulipiwa zawadi ya vitabu, ambavyo vilinifurahisha sana kwa sababu napenda kusoma. Na pia, nimeshiriki mashindano ya kuandika insha, nilichagua kuandika kuhusu maisha ya kijijini na dhamani ya urithi wa familia. Nilieleza jinsi nilivyofundishwa kupanda mchicha wakunde, kutunza wanyama kama mbuzi na kuku na kusikiliza hadithi kutoka kwa bibi yangu. Insha hii iligusa wengi na nilishinda nafasi ya pili, ilikuwa furaha kubwa kuona maisha yangu yakithaminiwa kupitia maandishi. Mashindano haya yamenijenga kuwa mtu mwenye ujasiri, anayejua kushirikiana na wengine na anayedhamini juhudi binafsi. Yamenifundisha kuwa kila mtu ana kipaji chake na mashindano ni njia ya kukua si kushindana kwa chuki.

Ndio, napenda sana kujifunza historia kwa sababu inanisaidia kuelewa asili ya jamii, tamaduni na mabadiliko ya maisha ya binadamu. Historia ni kama daraja linalotuunganisha na vizazi vilivyopita, ikitufundisha hekima, makosa yaliyofanyika na mafanikio yaliyopatikana. Napojifunza historia ya Afrika hasa kuhusu waraka za uhuru, maisha ya vijijini na uridhi wa kifamilia huhisi fahari na shukrani kwa waliotuangalia. Historia pia hunisaidia kuelewa mabadiliko ya kijamii ya kisiasa kwa nfano kujua jinsi jamii zilivyopambana na ukoloni au jinsi mila na desturi zilivyobadilika kutokana na maendeleo ya teknolojia. Hunipa mtazamo mpana na maisha. Ninapopata nafasi ya kusoma hadithi za wazee au kutembelea makumbusho huhisi kama ninarudi nyuma kwa muda. Nikiushuhudia maisha ya zamani kwa macho ya leo. Kwa hivo kujifunza historia si tu maarifa ya vitabuni bali ni safari ya kiroho na kiakili. Inanijenga kuwa mtu mwenye shukrani anayejua alikotoka na maono ya wapi anataka kuelekea.

Mimi kupendelea kusimamia hasa pali ninapokuwa na maandalizi ya kutosha na damira ya kazi. Kusimamia unipa na fasi ya kuongoza, kwa hishima, kupanga kazi kwa ufanyishi na kukihikisha kila mtu anahizi kuthaminiwa. Hata hivo, ninatambua pia thamani ya kusimamiwa hasa ninapojifunza au ninapohitaji mwongozo. Kwa hivyo, napenda kusimamiwa kwa hekima, lakina niko tayari kusimamiwa kwa unyenyekevu, pale inapohitajika.

Mimi upendelea t-shati kwa sababu ni raisi nyepesi na utoa uhuru wa mwili hasa ninapofanya kazi au kutembea. T-shati unipa faraja na siitaji kupiga pasi mara kwa mara. Ingawa t-shati linaonekana rasmi na linaeshima yake. Mimi uchangua t-shati kwa maisha kila siku kwa sababu ya urahisi na mtindo wa kawaida unaonipa uhuru wa kujieleza.

Mafanikio ya binafsi ninaodhamini kazini ni uwezo wangu kuwasiliana kwa heshima na uwazi hasa katika kazi za pamoja. Ninapofanikisha uwasilishaji mzuri au kushiriki kikamilifu katika timu na kuona matokeo chanya, huhisi fahari, pia nathamini nidhamu yangu ya kufika mapema kazini kujiandaa vizuri na kuheshimu muda wa wengine.

Ujuzi ninaopenda kujifunza ni ushonaji wa nguo. Nimevutiwa nao kwa muda mrefu kwa sababu ni njia ya kujieleza kwa ubunifu na pia ni muhimu kwa maisha ya kila siku. Nimewahi kujaribu kushona kwa mkono mara chache. Hasa kurekebisha nguo lakini ningependa kujifunza kwa kina. Kutumia mashine, kuchora miundo na kuchagua vitambaa vizuri. Ningependa kuanza mafunzo hayo wakati wa likizo au jioni baada ya kazi. Nikitumia video za mafunzo na msaada wa fundi wa karibu.

Somo nililopenda shuleni ni somo la kiswahili. Nilivutiwa na ufasaha wa lugha, methali na hadithi za jadi zilizobeba hekima. Kupitia kiswahili nilijifunza kuandika kwa hisia, kuzungunza kwa heshima na kuelewa tamaduni zetu kwa kina. Pia somo hili linilisadia kujenga ujasiri wa kuwasilisha mawazo yangu mbele ya wengine.